Kuna rangi mingi ya mbayo yananipendeza, kwa mfano ya kwanza kuna rangi nyekundu, ya pili kuna rangi ya machungwa, ya tatu kuna rangi ya manjano, ya nne kuna rangi ya kijani, na ya tano ya mwisho ni ya samawati.

Mimi hupenda kwenda madukani wakati wa jumamosi au jumapili. Huo ni wakati mwafaka kwangu manake siyuko kazini. Na siku hizi kumekuwa na mabadiliko mengi. Siku hizi unaweza kosa kwenda madukani na ununue vitu vyako kwenye mtandao wa kidigitali.

Napenda asali sana manake ina manufaa mingi. Kwa afya yetu nufaa ya kwanza ni kwamba inatunza ngozi. Ya pili inaongeza nguvu mwilini. Ya tatu ni tiba ya kikohozi ya ama homa. Na ya mwisho ni tiba ya majiraha ya moto na pia ya kukuza uponyaji wa majiraha.

Ninafanya yafuatayo kujitunza namba moja kufanya mazoezi ya mwili ya kawaida ama kujitahidi kufanya mazoezi ya mwili. Ya pili, lishe bora na ya tatu, mapumziko ya kutosha, nafanya mapumziko ambayo inatosha. Asaa baada ya kufanya kazi.

Na mimi ni mkulima. Na ninalisha wanyama wa nyumbani kwa mfano kondoo mbuzi ngombe kuku batamzinga mbwa paka naam.

Sijihisi vizuri ama sina subra haswa wakati wa kupanga foleni kwa mfano katika hospitali zetu za kisasa. Ukiwa tembelea wakati ambapo huna mgonjwa kwa mfano kuna foleni ndefu sana na inakuwa shida kubwa sana wakati unapanga foleni kwa sababu unaeza kosa kutibiwa hiyo siku maanake foleni.

Makampuni ya teknolojia ambayo nayaaminia ni kama yafuatayo kuna ya kwanza tesla ya pili kuna meta ya tatu kuna alphabet ya nne kuna amazon ya tano kuna microsoft na ya sita kuna apple.